Jambo la dini lililo muhimu sana kwangu ni amani inayojengwa juu ya madili. Kumcha mungu na kuishi maisha yenye maana kwa manufaa yangu na jamii kwa ujumla. Dini ni swala. Ni swala ambalo ni la maana sana na pia si kwenda tu ibadani mbali ni mfumo mzima wa maisha unao muelekeza binadamu katika kila hatua ya maisha yake. Kuanzia matendo hadi vile unavyowajali wengine unapata ya kwamba ni dini. Dini inanifundisha maadili mema ambayo ni msingi wa maisha ya binadamu. Maadili kama uaminifu, heshima, unye nyekevu, uvumilivu upendo, huruma na haki. Hii ni nguzo muhimu katika dini. Bila maadili haya jamii inaeza jaa chuki, dhuluma na migogoro. Dini hunikataza kudhulumu wengine kwa maneno au matendo. Unikumbusha ya kwamba ni vizuri kusema ukweli, ni vizuri kutimiza ahadi. Ni vizuri kuwaheshimu watu wote bila kujali tofauti zao. Haya yote unijenga kuwa raia mwema na mtu mwenye kuaminika katika jamii. Dini ni muhimu kwa sababu inanipa utambulisho na mwelekeo wa maisha. Binadamu bila mwelekeo huweza kupotea kirahisi katika tamaa. Ubinafsi na maamuzi yasiyo ya busara. Kupitia dini huwa najifunza mimi ni nani. Nilipotoka na ninakoelekea. Mafundisho ya dini unikumbusha kuwa maisha yana kusudi kubwa kuliko kula kunywa na kufuata mahali yananiweka karibu na muumba wangu na kunisaidia kuelewa kuwa kila siku ninapoishi ni fursa ya kufanya mema na kujijenga kiroho. Pia jambo la dini ni muhimu sana. Kwa sababu inanifunza kuwa na amani ya moyo na faraja ya kiroho. Maisha ya binadamu hayakosi changamoto kuna nyakati za huzuni na msongo mawazo. Magonjwa, kushindwa au kupoteza wapendwa. Katika nyakati hizo dini unipa nguvu ya kuvumilia. Kupitia maombi, kutafakari na ibada. Napata utulivu wa moyo. Imani hunifanya niamini kuwa changamoto ni sehemu ya maisha na kwamba kuna hekima ndani yake. Hiyo unisaidia kutazama katika kukata tamaa. Au kutokuwa na mawazo hasi. Dini ina nafasi kubwa katika kujenga mahusiano mema kati yangu na watu wengine. Mafundisho ya dini huwa yananiimiza, niwe mtu ambaye nasamehea. Hii unisaidia kuishi na jamii kwa amani. Katika jamii migogoro haiwezi kosekana. Lakini dini unifundisha kutafuta suluhu kwa njia ya amani badala ya chuki au visasi. Hii unikumbusha kuwa kusamehe si udhaifu bali ni nguvu. Kupitia misingi hii jamii inaeza kuishi kwa mshikamano na upendo. Dini pia inanifundisha uvumilivu na subira. Si kila jambo katika maisha hutokea kwa wakati tunaotarajia. Kuna wakati jitihada zinaonekana kutokuwa na matunda. Lakini dini unikumbusha kuwa subira hulipwa. Hiyo ni foundation nisikate tamaa mbali niendelee kufanya kazi kwa bidii huku nikimuamini mungu. Uvumilivu huu unijenga kisaekolojia na hunisaidia kukabiliana na hali ngumu kwa busara na hekima. Dini pia huniimiza kuwajibika katika maisha. Dini inanifundisha kuwa kila tendo langu lina hadhari. Si kwangu tu bali pia kwa watu wengine. Imani hunifanya niwe makini katika maamuzi yangu. Nijue kuwa nitawajibika kwa matendo yangu mbele ya mungu na mbele ya jami. Hiyo unisaidia kuepuka vitendo vyofu kama rushwa, wizi, uongo na dhuluma na badala yake nichague njia ya haki. Pia, dini ni chanzo cha kujitadhmini na kudhamini maisha. Dini hunikumbusha kuwa kila binadamu ana dhamani yake bila kujali hali yake ya kifedha elimu na nafasi yake katika jami. Hiyo hunifanya niwaheshimu wengine na pia nijiheshimu mimi mwenyewe. Ninatambua kuwa maisha ni zawadi hata nahitajika kuyaishi kwa hekima na uwajibikaji. Dini pia ina mchango mkubwa katika malezi ya vijana na watoto. Kupitia dini vijana hufundishwa nidhamu kama mimi, heshima kwa wazazi, wakubwa kwa wadogo. Dini pia hunipa tumaini la maisha ya badaye na pia dini ni chanzo cha matumaini na motisha ya kufanya mema.

Baada ya siku ndefu, iliokuwa na kazi mingi majukumu na changamoto mbali mbali, kupumzika ni jambo la muhimu kwa afya ya mwili, kwa roho na hata kwa kili. Kupumzika unisaidia kurajesha nguvu, kupunguza msongo wa mawazo na kujiandaa kwa siku inayafuata. Ninazo njia mingi ambazo mimi hupumzika kulingana na hali ya mwili, mazingira na muda nilio nao. Kwanza kabisa, mimi wakati napumzika, ninachukua muda wa kupumzika kia kili. Siku ndefu mara nyingi huwacha akili ikiwa imechoka zaidi kutokana na mawazo mengi. Hili kupunguza hali hiyo mi hupenda kukaa kimya kwa dakika chache navuta pumzi taratibu na kuitoa pole pole. Mazoezi haya ya kupumua hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kurejesha utulivu wa akili. Wakati mwingine mimi utafakari juu ya mambo mazuri yaliotokea siku hiyo badala ya kujikita kwenye matatizo tu ambayo yataniletea msongo wa mawazo. Pia mimi natumia muda wangu kwa shuguli ninazozipenda. Shuguli hizi hunipa furaha na hunifanya ni saa uchofu wa siku nzima. Baadhi ya shuguli hizo ni kusikiliza mziki, mtulivu, kusoma makala, yanayovutia na pia kutasama vilamu. Mziki pia hunisaidia sana kubadilisha hisia na kurejesha hali tulivu kwa mawazo yangu. Pia mimi, wakati wa kupumzisha mwili, mimi hupenda kujituliza kimwili. Baada ya kufika nyumbani mi hubadilisha mwavazi ya kazi na kuvaa nguo nyepesi na kujistarehesha. Hili linaonekana kuwa jambo dogo lakini linaathari kubwa kisaikolojia. Kwani unifanya nijisikie kuwa nimeacha kazi nyuma na sasa niko katika muda wa mapumziko. Wakati nyingine mi huoga maji ya uvuguvugu ili kuondoa uchovu wa mwili na kunipa hisia ya utulivu. Mimi pia napenda kuanza mapumziko yangu kwa kujituliza. Kwa kujituliza kwa kupata usingizi wa kutosha. Usingizi ni sehemu muhimu zaidi ya mapumziko. Mimi huandaa mazingara mazuri ya kulala na kuwakikisha chumba kiko kisafi. Kimya na chenye mwanga hafifu. Kabla ya kulala, mimi huwepuka mawazo mazito na ujaribu kulala kwa wakati ili mwili upate muda wa kujirekebisha. Pia mimi napenda kutenga muda wa kutafakari na maombi. Hi hunisaidia pa kubwa kuwachilia mizigo ya siku nzima na kumshukuru wa mungu kwa kunivusha salama katika siku hiyo. Tafakari hunipa amani ya ndani na hunisaidia kulala nikiwa na moyo mtulivu. Pia mi napenda kupunguza matumizi ya simu na vifaa vya kidigitali wakati niko mapumzikoni. Baada ya siku ndefu, taarifa nyingi kutoka kwenye mtandao ya kijamii au kazi uweza kuchosha zaidi ubongo. Hivo mi huweka simu yangu pembeni kwa muda fulani ili nipumzike kikamilifu. Badala yake, mi huchagua shuguli tulivu zinalo saidia usingizi. Pia mimi wakati napumzika, mi hujitunza kibinafsi. Inaeza kuwa kwa kuoga vizuri najipaka mafuta n fanya mazoezi mepesi ya kunyosha mwili au kukaa tu bila kufanya kazi yoyote kwa muda. Kujitunza hunikumbusha kuwa afya yangu ni muhimu na kwamba kupumzika si uvivu bali ni itaji msingi. Pia wakati wangu wa kupumzika, mimi nazingatia chakula cha jioni chenye afya. Baada siku ndefu mwili huitaji lishe ili kurejesha nguvu, ujitahidi kula chakula chepesi lakini chenye virutubisho vingi. Kula chakula kizuri husaidia mwili kutulia na unifanya nijisikie vizuri kabla ya kulala. Pia mimi najifunza kukubali kuwa si kila siku itakuwa kamilifu. Wakati mwingine siku huwa ngumu sana, lakini kujilaumu kuanza kupita kiasi hakuleti msaada wote. Kubali hali hunisaidia kupumzika vizuri na zaidi na kuanza siku mpya nikiwa na mtazamo. Chanya, kwa ujumla kupumzika baada ya kazi au siku ndefu kwangu, kuna usisha mchanganyo wa kupumzika kimwili, kiakili, kihisia na kiroho. Kila kipengele kina mchango wake katika kuwakikisha narudisha nguvu na utulivu. Kupitia njia hizi wapata kwamba wakati nipo mapumzikoni, ninaweza kuendelea na majukumu yangu ya kila siku nikiwa na afya njema, akili tulivu na moyo wenye matumaini kila siku.

Ndiyo, mi hupenda sana kuangalia nyota. Kuangalia nyota ina mazuri mengi, kama vile inatuliza akili, na yenye maana kubwa katika maisha yangu. Ni zaidi ya kutazama vitu vinavyo ng'aa angani. Ni safari ya mawazo, tafakari ya maisha, imani na pia uajibikaji wa kuzingatia usalama wangu binafsi na mazingira yanayonizunguka. Ni sababu nyingi ambazo zinafanya mimi, nipenda kuangalia nyota. Mojawapo ni kwamba, ninapoangalia hizi nyota. Nyota hunipa utulivu wa akili na mawazo. Ninapo angalia nyota. Pia ni kama njia ya kupumzika. Baada ya siku ndefu ya kazi ya au masomo, kuangalia nyota hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Ninapokaa kimya nikitazama anga, akili yangu napata ya kwamba imeza kutulia kiasi cha ajabu na mawazo mazito yamepungua. Hii ni aina ya mapumziko, salama kwa akili, kwani haina shinikizo wala kelele. Ninapoangalia nyota pia mi hutafakari maisha ya unyenyekevu. Nyota hunifanya nitafakari ukubwa wa ulimwengu na nafasi yangu ndani yake. Huwa ninajifunza unyenyekevu nikitambua kuwa binadamu ni sehemu ndogo tu ya uumbaji mkubwa. Hii tafakari hunisaidia kufanya maamuzi. Zama nyota kwa sababu ya uzuri wake na mvuto wake. Nyota zinapong'aa angani usiku hunipa hisia ya ajabu ya uzuri wa asili. Kuona anga iliojaa nyota kunanifanya nihisi utulivu na furaha ya ndani. Mwanga wao wa taratibu hunifanya nipumue kwa kina na kuachana na mawazo ya siku nzima. Uzuri huu wa asili hauhitaji gharama wala teknolojia kubwa ni zawadi ya bure kutoka kwa muumbaji. Pia sababu nyingine ambayo inafanya niangalie nyota ni ya. Kwamba, ina umuhimu wa usalama wake wakati wa kuangalia nyota. Ingawa, kuangalia nyota ni shughuli nzuri, usalama ni jambo muhimu sana. Ninahakikisha nachagua mahali salama pasipo hatari kama wanyama wakali, barabara zenye magari mengi au maeneo yenye uhalifu. Usalama wa mwili pia naupa kipaumbele kabla ya kufurahia uzuri wa nyota. Pia napenda kuangalia nyota kwa ajili ya maarifa ya kisayansi. Kuangalia nyota hunichochea kujifunza kuhusu sayansi ya anga. Ninapenda kujua majina ya nyota, makundi ya nyota, sayari na mienendo yao. Maarifa haya huniongezea ufahamu wa kunifanya nione dunia kwa mtazamo mpana zaidi wa kuvutia na wakupendeza. Pia naangalia nyota kwa ajili ya usalama wa mazingira. Ninazingatia pia usalama wa mazingira, siharibu mazingira kwa kutupa taka au kuwasha moto ovyo. Ninatambua kuwa mazingira safi na salama husaidia kuendeleza uzuri wa asili kwa vizazi vijavyo. Pia mimi huangalia nyota kwa sababu ya usalama wa kiafya. Wakati wa kuangalia nyota usiku, ninajali usalama wa afya. Mimi huvaa mavazi, yanayonikinga na baridi hasa usiku unapokuwa na upepo au hali ya hewa ya chini. Pia mimi hujitahidi kutokaa muda mrefu sana bila mapumziko ili kuepuka uchovu. Pia mimi naangalia usalama wa vifaa. Ikiwa natumia vifaa kama darubini au simu, ninahakikisha usalama wa vifaa hivyo. Navitunza vizuri na kuvitumia kwa uangalifu ili visiharibike na kusababisha ajali. Pia, mimi huu, nikiangalia nyota umuhimu wake ni kwamba una mwanga mdogo. Napendelea maeneo yenye mwanga mdogo wa bandia ili kuona nyota vizuri. Hata hivyo, mimi huwa nahakikisha kuwa mwanga wa kutosha kwa usalama ili nisijikwae au kuanguka gizani. Pia ninapoangalia nyota, athari za kihisia na kiakili zinapungua. Kuangalia nyota, huniletea usalama wa kihisia. Hupunguza wasiwasi, hofu na mawazo hasi. Ninahisi kutulizwa na kupata nguvu mpya ya kukabiliana na changamoto za maisha. Pia ninapoangalia ikona uhusiano wa kitamaduni na kiroho. Katika tamaduni nyingi nyota zina maana maalum, kuangalia nyota hunifanya niheshimu urithi wa kitamaduni na imani za watu. Pia hunikaribisha kiroho, nikihisi ukaribu naye mungu muumba. Pia inanipa nidhamu na mpangilio wa maisha. Ninapoangalia muda baada ya muda mwingine.

Ndiyo, kwa kweli kuna tabia ambazo mimi hunikera kwa watu. Tabia ya kwanza ni ya kusema uongo mara kwa mara. Hii ni moja ya tabia zinazonikera sana katika jamii. Mtu anayesema uongo huvunja imani na uaminifu. Ukimwamini mtu halafu ukagundua anakudanganya mara kwa mara, unajisikia kudharauliwa na kukosa heshima. Uongo unaharibu mambo ambayo ni mengi sana. Mara ya kwanza, uongo huharibu kazi na biashara. Pili, uongo huharibu urafiki. Na tatu, uongo uwaribu mausiana ya kifamilia. Mtu wa aina hii huacha alama ya kutoaminika, na hata anaposema kweli baadaye huwa vigumu kumwamini. Pili, mimi sipendi watu wakulalamika kila wakati. Watu huwa wanalalamika sana hukera. Kila kitu kwao ni kibaya. Kila kitu kwao mara hakiridhishi. Kila kitu kwao mara hakifai. Hata pale mambo yanapokuwa mazuri bado wanatafuta kasoro. Tabia hii huleta hasi na huathiri hali ya kisaikolojia ya mtu binafsi. Pia sipendi tabia ya watu ya kuchelewa chelewa bila sababu. Kuchelewa mara nyingi kwa maisha ni ishara ya kutojali muda na wengine, kukosa nidhamu na kutokuwa na mipango. Mtu anayekuchelewesha kila wakati, hukufanya ujisikie kama muda wako hauna thamani. Hii huleta hasira, hasa kwenye kazi, mikutano na hata miadi muhimu. Pia sipendi watu ambao wanajisifu kupita kiasi. Kujisifu kupita kiasi umchosha sana msikilizaji. Mtu wa aina hii hajali kusikiliza wengine. Anajiweka yeye kipaumbele. Hujiona ya kwamba yeye ndiye bora kuliko wote. Hupenda kuzungumzia mafanikio yake tu, bali si ya wengine. Ingawa kujivunia mafanikio si kosa, lakini kujivunia kupindukia kunaleta kero na kunaonyesha ukosefu wa unyenyekevu. Pia, siwapendi watu ambao wanakosea wengine heshima. Kukosa heshima ni tabia inayokera sana. Hiyo inaweza kujionyesha kwa maneno ya dharau ambayo mtu huzungumza kukuja kwako. Kuwakataza watu wanapozungumza bila kuwasikiliza, kucheka au kubeza mawazo ya wengine na kutotambua thamani ya mtu mwingine. Kukosa heshima huumiza hisia na kuonyesha kiburi au kujiona bora kuliko wengine. Pia sipendi tabia nyingine ambayo ni ya, unapata kwamba mtu ni mnafiki. Unafiki ni tabia kusema jambo moja na kufanya jingine. Mtu anakutabasamia mbele yako lakini hapo nyuma penye haupo yeye anakusema vibaya. Anakusifia leo na kesho anakudharau. Unafiki huondoa uaminifu na huleta maumivu makubwa ya kihisia. Pia sipendi mtu ambaye anakosa kuwajibika. Watu wasiopenda kuwajibika hukera sana. Hata kazini, hata kwenye familia. Mtu anapokosea yeye mara kwa mara, anamsingizia mwenzake. Kila wakati hakosi kisingizio na pia hakubali makosa. Hii tabia huchelewesha maendeleo na kuvunja mshikamano wa timu ama hata familia. Pia sipendi watu wasiosikiliza kwa makini. Mtu anayekusikiliza akiangalia simu simpendi. Kwa sababu mara nyingi utapata hisia zake ziko kwenye hiyo simu. Mtu ambaye anakukatiza kila wakati unapoongea. Simpendi kwa sababu hapati ujumbe wenye mimi ninataka kumpa. Hii hukufanya ujisikie kuwa huna thamani. Hii ni tabia inayokera kwa sababu mawasiliano bora yanahitaji kusikiliza kwa makini. Pia sipendi watu ambao wakona wivu, chuki, fitina, maneno mabaya. Mtu mwenye wivu hawezi kufurahia mafanikio ya wengine. Badala ya kujifunza yeye hujaribu kubomoa na kudharau. Pia sipendi watu wenye tabia ya kuamrisha badala ya kuomba. Watu wanaopenda kuamrisha hawatumii lugha ya heshima. Hujiona kama mabosi wa kila mtu. Hii hunikera sana. Hasa kama hawana mamlaka halali au hawaheshimu wengine. Pia sipendi watu ambao wanakosa shukrani. Mtu anayesaidiwa lakini hasemi asante. Haonyeshi ya kwamba amethamini kile alichosaidiwa, hii hukera sana. Kukosa shukrani huonyesha kutodhamini juhudi za wengine. Sipendi watu ambao pia wanapenda ugomvi na mabishano mara kwa mara. Kubishana kwa kila jambo, kupandisha sauti, kutafuta kushindana badala ya kuelewana. Hii uleta uchovu sana na wakati wa akili na kuvuruga amani. Pia sipendi mtu si msafi binafsi.

Ndiyo kweli mimi hupanga wiki yangu ya kazi. Kupanga wiki ya kazi ni jambo muhimu sana linalosaidia mtu kuwa na nidhamu, mwelekeo na ufanisi. Kwanza kabisa, mimi naandaa utangulizi wa kazi yangu. Wiki ya kazi bila mipango hujaa msongamano wa majukumu, kusahau kazi muhimu msongo wa mawazo na kukosa mda wa ku kupumzika. Lakini wiki iliyopangwa vizuri huleta utulivu wa akili, mafanikio na hata uzalishaji mkubwa katika kazi na maisha binafsi. Kwanza kabla wiki ianze mimi hujiandaa. Mimi hupanga wiki yangu kabla ya kuanza mara nyingi. Hii hunipa picha ya jumla na ya majukumu yote yanayonisubiria. Mimi huangalia ratiba ya wiki iliyopita. Natathmini kazi zilizokamilika na ambazo hazijakamilika. Naangalia nilichofanikiwa kwa hiyo wiki na kile ambacho kili hakikufanikiwa na najua kwa sababu gani pia mimi huorodhesha kazi zote za wiki. Hatua hii, wakati napoorodhesha hizi kazi zote za wiki, naweka majukumu ya kazi kuu, mikutano, kazi binafsi ya majukumu ya dharula yanayoweza kujitokeza. Kuandika hivyo hunisaidia kuona mzigo halisi wa kazi badala ya kubeba kichwani. Tatu mimi hukuwa na vipaumbele. Si kazi zote zina uzito sawa, ndiyo maana hujiuliza. Ni zipi ni muhimu lakini zinaweza kusubiri. Ni zipi zinaweza kuairishwa au kuachwa. Ni kazi zipi ni za haraka na muhimu. Hii mara nyingi hunisaidia kufanya kazi zangu bila tashwishi yoyote. Mimi hugawa kazi zangu kwa siku za wiki. Kila siku na kazi yake. Njia hii hunisaidia kuepuka kusongamana siku baada ya nyingine. Mimi hupanga muda kwa kila kazi. Kila kazi hupewa muda wa kuanza na muda wa kumaliza. Hii hunisaidia kuepuka kuchelewesha kazi, kuheshimu muda, kujua ninachoeza kufanikisha kwa siku hii pia huacha nafasi ya dharula kwa mambo yasiyotarajiwa. Yanayotokea ninapoendelea kufanya kazi zangu. Mimi pia hupanga mapumziko. Mapumziko ni sehemu muhimu si uvivu. Katika wiki yangu, mimi huwa na mapumziko ya mchana. Mda mfupi tu wa kupumua katikati ya kazi. Mda wa kula kunywa maji na kutembea kidogo hii husaidia akili kubaki makini na mwili usije ukachoka zaidi napoendelea kufanya kazi. Mimi pia uweka malengo ya wiki. Kabla wiki haijaisha mimi hujiuliza wiki hii. Ni nini nilichotaka kufanikisha na kijafanikiwa na ni kwa nini. Malengo yangu huwa yanayoeleweka, yanayowezekana na yanayopimika. Malengo hunipa mwelekeo katika kazi zangu. Pia mimi utumia zana tofauti za kufanya kazi zangu. Hizi zana hunisaidia sana. Ninaeza kutumia daftari kwa kupanga ratiba, kalenda ama orodha za kazi. Zana hizi hunikumbusha miradi mikutano hata na kazi za dharula bila zana ni rahisi kusahau. Mimi hubaki na nidhamu. Mipango bila nidhamu haina maana. Hivyo, mimi hujitahidi kuanza kazi kwa wakati, kuepuka usumbufu usio wa lazima na kuweka simu mbali wakati wa kazi nzito. Nidhamu hunifanya niheshimu mipango nilioiunda mimi mwenyewe. Mimi saa zingine hubadilika inapobidi. Si kila kitu huenda kama nilivyopanga, nikiwa na mpango. Niko tayari kurekebisha ratiba, hujifunza kutokana na mabadiliko. Kubadilika hunisaidia kuthibiti msongo wa mawazo. Pia mimi hufanya tathmini ya katikati ya wiki. Huangalia nilipo, kutathmini kazi zilizobaki, hurekebisha ratiba kama inahitajika. Hii hunisaidia nisikusanye kazi hadi ijumaa ama wiki linapoisha. Mimi huhakikisha kuna uwiano wa kazi na maisha. Katika kupanga wiki mimi hujumuisha muda wa familia, muda wa ibada, muda wa kupumzika na muda wa kujitunza kiafya. Hii hunifanya nisiwe mtumwa wa kazi. Pia mimi hufunga wiki kwa tathmini. Mimi hutathmini mafanikio yangu wiki inapoisha, hutambua changamoto, hujipongeza kwa yale niliyofanyikiwa. Hiyo hunipa motisha ya kuanza wiki mpya. Kutengeneza ratiba ya wiki ni nzuri sana inakupa, ubunifu na hali ilivyo halisi.

Ndiyo, mimi hutumia matumizi ya video katika mawasiliano, ambalo ni jambo muhimu sana katika dunia ya sasa. Asa kutokana na maendeleo ya kitokonolojia. Nitafafanua tu kwa kina. Jinzi ambafo ninatumia video katika mawasiliano. Faida zake, changamoto na umuimu wake katika maisha ya kila siku. Ndiyo, mimi utumia video katika mawasiliano. Mawasiliano ya kisasa, imekuwa njia moja wapo. Video imekuwa njia moja wapo wenye ufanisi mkubwa wa kuwasiliana hasa pale ambapo watu hawapo eneo moja. Video huu uniruhusu kuona uso wa mtu ninae mzungumuzia kutambua isia kupita sura na lugha ya mwili na pia inajenga usiano wa karibu zaidi kuliko sauti au maandishi. Mawasiliano ya video uleta isia ya uwepo wa ana kwa ana. Ninazo aina nyingi za mawasiliano ya video ambazo natumia kwanza kabisa mawasiliano ya kifamilia kwa ndugu zangu na marafiki walioko mbali, mimi hutumia video. Kwa nduku na marafiki, video hunisaidia kuwaona na kuwasikia kwa wakati mmoja, uondoa upweke na pia huimarisha mausiano. Pili, mimi utumia katika mikutano ya kazi. Utumia video kwenye nikutano ya timu, majadiliano ya miradi na mafunzo ya mitandaoni. Video unifanya niusike zaidi na uongeza umakini kwenye kazi ninazo zifanya. Unapo endel unapo tumia video, unaelewa ya kwamba video uongeza kuelewa, kuona uso na ishara, upunguza kutoelewana, mnapo endelea kujadiliana, kuhusu swala, au mambo ambayo yameibuka baada ya siku. Pia usaidia kuelewa hisia halisi. Unapo zungumza na mtu kwenye video, unaezaona uso wake. Jinsi anafyo ufanya itakwambia ya kwamba hisia zake ziko vipi kwa hili jambo mbalo tunalizungumzia na anafaa kufanya nini iwapo isia zake ziko hivi. Pia uokoa muda na garama. Kutumia video akuna kusafiri. Uokuwa pesa, uokuwa muda. Ninajo itaji tu ni interneti na mimi pale takuwa nawasilisha ujumbe kwa njia ilio sahihi. Imeokoa mda na imeokoa pesa. Video uongeza uwazi. Video uleta uwajibikaji zaidi kuliko maandishi. Kwa video naeza wana kile ambacho unakifanya pale ulipo. Pia kama umedanganya naeza jua. Lakini kiangalia mitambo mingine kama kuzungumuza tu kwa simu kwa njia ya sauti ni ngumu sana mtu kuwajibika. Saa zingine mtu aneza kuambia kitu ambacho ye akifanyi ama anaeza kuambia ako maali fulani kwa sababu anajua humuoni lakini unapotumia video uwajibikaji huwa kipaumbele. Kando na kua na uzuri, kuna changamoto za kutumia video. Changamoto za mtandao, unapata ya kwamba mtandao ni afifu kukatika katika kwa mawasiliano. Hii ni changamoto ambayo uibuka mara kwa mara unapotumia video kwa mawasiliano. Saa zingine kuna uchovu wa video. Mtu uchoka kuangalia skrini kwa mda mrefu, pia kupungua kwa umakini. Ukiwa kwa video sana, kumakinika huwa, uenda ikipungua kila wakati. Masuala ya faraha. Mazingira ya siyo rasmi. Hofu ya kurekodiwa bila ruhusa. Saa zingine, hizi ni changamoto ambazo unazo kumbana wakati unataka kutumia video. Lakini hizi changamoto unaeza kabiliana nazo. Unaakikisha ya kwamba mtandao wako ni mzuri. Kupanga mda mfupi wa mikutana, mda usiwe mrefu sana ili mtu haeza akachoka wakati mazungumzo yanaendelea hakikisha mazingira ni tulivu. Kusije kukakua na rapsha pale ambapo mnaendelea kuongea kwenye video kutumia video pale inapo itajika kweli. Usitumie sana na kila wakati. Itumie pale tu ambapo unawana. Hapa mazungumzo ya video ndio ya takua ya maana zaidi kuliko hata ya sauti. Pia kwa ujumla ndiyo natumia video katika mawasiliano kwa sababu video uongeza ukaribu, uboresha kuelewa na ujenga mausiano imara. Hata hivyo si kila mawasiliano yanaitaji video. Kuchagua njia sai kulingana na lengo la mawasiliano ni jambo la busara. Kueleza faida na hasara za video didhi ya maandishi au sauti. Pia utoe ushauri kwa kutumia video kwa ufanisi kazini au shuleni.

Kuhifadhi pesa ni moja ya tabia muhimu sana katika maisha ya kila binadamu. Watu wengi hupata pesa lakini, wachache huweza kuzifadhi kwa ufanisi. Kwangu, kuifadhi pesa si ishara ya ubahili, bali ni hekima, nidhamu na maandalizi ya maisha ya baadae. Mimi, kuhifadhi pesa kwangu kuna maana ya kujijengia usalamu wa kifedha, kujiandaa na dharura na kueka msingi wa malengo ya baadae. Mimi hujitathmini kabla ya kuanza kuifadhi. Hatua ya kwanza ni ya kujifahamu, ninaingiza pesa kiasi gani, ninatumia pesa zangu wapi, ni matumizi yapi si ya lazima, ninapofahamu hali yangu halisi ya kifedha huwa rahisi kupanga namna ya kuhifadhi. Mimi hutengeza bajeti. Bajeti ni msingi wa kuhifadhi pesa. Katika bajeti yangu, huweka mapato yote, huweka matumizi ya lazima, ambayo ni chakula kodi na usafiri. Huweka akiba kama kipaumbele si mabaki. Naamini ya kwamba akiba ni kama bili muhimu. Lazima ilipwe. Mimi ninapopata pesa, huweka sehemu ya akiba kwanza, kisha natumia kilichobaki. Hata kama ni kiasi kidogo, nidhamu ni muhimu kuliko kiwango. Hii imenisaidia kuzoea kuhifadhi bila kisingizio. Mimi huweka lengo la akiba. Sihifadhi pesa bila lengo. Malengo yangu ya akiba ni kama elimu, miradi ya baadae, na dharura. Lengo linanipa motisha na mwelekeo. Mimi hugawa akiba kwa maina tofauti. Kuna akiba ya dharura. Hii ni kwa ajili ya ugonjwa ajali, kupoteza kipato. Huwa ninahakikisha haihusu bila sababu ya msingi. Akiba ya muda mrefu. Hii ni kwa malengo makubwa maendeleo ya baadae. Mimi hutumia njia salama za kuifadhi. Ninahifadhi pesa kwa njia salama, zinazoafikika zenye nidhamu. Mimi hujizuia na matumizi ya msukumo. Moja changamoto kubwa ni matumizi ya ghafla. Hivo mimi ninapohifadhi pesa, sifanyi maamuzi ya haraka mimi hujiuliza je, hii ni hitaji au tamaa, hupanga kabla ya kununua, hii hunisaidia kulinda akiba yangu. Mimi huepuka madeni yasiyo ya lazima. Madeni yasiyo na mpango, hupunguza uwezo wa kuhifadhi, huleta msongo wa mawazo. Ninachukua deni pale tu linapokua na maendeleo, na pia lina mpango wa kurejesha. Mimi huifadhi hata kiasi kidogo. Singoji ya kwamba nipate pesa nyingi ili nianze kuhifadhi. Hata kidogo ni mwanzo. Kiasi kidogo hujenga tabia. Ya kwamba hata zikiwa kidogo kweli kwa kweli naeza hifadhi. Mimi huweka akiba iwe tabia. Kuhifadhi pesa kwangu si tukio bali ni utaratibu, mtindo wa maisha. Hata nikiongeza kipato, mimi huongeza pia kiwango cha akiba. Mimi hujifunza elimu ya fedha. Bado naendelea kujifunza namna ya kujisimamia kipesa, makosa ya kifedha ya kuepuka na mbinu bora za akiba. Maarifa hunipa uwezo wa kufanya maamuzi sahihi. Mimi hujithibiti kihisia. Mara nyingi matumizi hutokana na msongo, shinikizo la jamii na furaha ya ghafla. Mimi najifunza kujitawala, kutoishi kwa kushindana na wengine. Hii hulinda akiba yangu. Mimi hufuatilia maendeleo ya akiba. Mara kwa mara, mimi huangalia kiasi kilichohifadhi, hutathmini kama niko kwenye lengo. Hii hunipa motisha na nidhamu ya kuendelea kufanya hifadhi ya fedha. Mimi huangalia pia faida za kuifadhi pesa. Kupitia kuifadhi pesa nimepata amani ya akili, naweza kukabiliana na dharura, na nimejifunza nidhamu. Nimepunguza utegemezi, akiba hunipa uhuru wa kufanya maamuzi. Kwa ujumla, ninahifadhi pesa kwa mpango nidhamu na dhamira. Si kwa sababu nina pesa nyingi, bali kwa sababu nina maono ya maisha bora ya baadaye. Kuhifadhi pesa ni kujipenda na kujitathmini na kujiandaa. Kwangu kama binadamu, akiba si mwisho, bali ni nguzo ya maisha, yenye utulivu na heshima.

Msongo wa kazi ni hali inayo pata watu wengi mimi nikiwa mmoja wapo katika maisha ya kila siku. Msongo wa kazi utokea pale ambapo matarajio ni makubwa, rasilimali ni chache, muda ni mchache na majukumu ni mingi. Msongo wa kazi unaweza athiri afya ya akili, afya ya mwili, mahusiano na ufanisi kazini. Kwa hivyo, kujua namna ya kukabilina na msongo wa kazi ni jambo muhimu sana. Mimi nimejifunza kuwa msongo hauwezi kuepukika kabisa, lakini unaweza kuthibitiwa kwa njia sahihi. Njia ya kwanza ni kutambua kuwa upo kwenye msongo. Kama mimi nipo kwenye msongo. Ukishatambua hivyo, unatambua hali yenyewe. Mimi ninapokuwa kwenye msongo wa kazi, mimi hujitambua kupitia dalili kama kukosa hamu ya kazi, mawazo mengi, kuchoka kupita kiasi, kukosa umakini na kukasirika kirahisi. Badala ya kupuuza mimi hukubali moyoni kwa sasa niko kwenye msongo wa kazi nahitaji kujisaidia. Kukubali hali ni mwanzo wa suluhisho. Pili, mimi husimama na kupumua unapohisi msongo wa kazi mimi huchukua mapumziko ya muda mfupi. Mimi huvuta pumzi ndefu, hutua pumzi polepole. Kupumua kwa utulivu, upunguza mapigo ya moyo hutuliza akili, hunisaidia kufikiri vizuri na hivo kuthibiti msongo wa kazi mimi nikigundua ya kwamba niko kwenye msongo wa kazi mi upanga kazi pia. Msongo mara nyingi utokana na kazi nyingi zizopangwa. Hivo mi huchukua karatasi kuandika kazi zote zilizo mbele yangu huanga vipaumbele. Ni ipi muhimu. Ni ipi inaeza subiria. Kupanga unifanya nijisikie nina utibiti. Si kazi imenidhibiti. Mimi pia hugawa kazi kubwa katika hatua ndogo. Kazi kubwa huonekana nzito, uangeza msongo na uleta hofu. Mimi kama binadamu kinachofanya naigawa kazi kubwa katika hatua ndogo nafanya hatua moja kwa wakati. Hii hunipa hisia ya mafanikio, motisha ya kuendelea. Mara nyingi mi nimejifunza kuomba msaada. Kuomba msaada ni hekima, bali si ushaifu. Wakati wa msongo, mi ushirikisha wenzangu, huomba ushauri kwa walio na uzoefu. Mi huwasiliana na msimamizi inapobidi. Msaada hupunguza mzigo wa hakili. Wakati wa msongo, miu upunguza usumbufu. Mi huwacha kuangalia simu mara kwa mara, uzima taarifa, sizizo muhimu, uweka mazingira tulivu, umakinifu hunisaidia kumaliza kazi kwa haraka na kwa ubora. Miu ujipa mapumziko halisi. Mapumziko si uvivu. Napopata mpya kidogo, unyosha mwili na hunywa maji. Mapumziko urejesha nguvu, upunguza uchovu na uongeza umakini. Mimi pia ujituza kimwili. Afya ya mwili, mi naangalia kwamba nimeshapata chakula chenye afya, nimeyanywa maji ya kutosha na nimejitahidi kulala vizuri. Nimegundua ya kwamba nikiwa nimechoka sana msongo uongezeka, nikiwa nimepumzika changamoto uonekana nyepesi. Pia miu hujitunza kiakili, ili kupunguza msongo, mi ujipa maneno chanya, uepuka kujilaumu kupita kiasi, ukubali kuwa mi si mkamilifu. Na hivo basi, nikiwa kwenye kazi mi ufanya kadri ya uwezo wangu na yale ambayo siyajui mi hujifunza pole pole, hii hunipa amani ya moyo. Pia mi utumia mbinu zingine za kutuliza hakili. Baadhi ya mbinu ambazo mimi huzitumia ni kutafakari nikiwa nimekimya, kufanya maombi na kusikiliza mziki kwa utulivu. Mbinu hizi unituliza mawazo, unisaidia kupata mwelekeo. Mimi pia uongea na mtu ninaemuamini. Msongo unapobaki moyoni, mimi umizika. Kwa hivyo, mi huongea na rafiki, huongea na mwana familia au mtu naemwamini kuzungumuza hunipa nafuu kihisia. Mi hukubali mipaka yangu pia. Siwezi kufanya kila kitu kwa wakati mmoja. Siwezi kuwafuraisha wote. Miu kubali uwezo wangu na mipaka yangu. Hi hunipunguzia shinikizo, lisilo la lazima. Mi pia uepuka kulinganisha nafasi yangu na wengine, kujilinganisha uongeza msongo na uondoa amani katika moyo wa mtu.

Motisha kazini ni nguvu ya ndani na ya nje inaomfanya mtu aamke kila siku akiwa na hamasa ya kutaka kuenda kazini. Afanye kazi kwa bidii na umakini, avumilie changamoto, ili afikie malengo. Bila motisha, kazi hugeuka kuwa mzigo sugu. Kwangu motisha si kitu kimoja tu bali ni mchanganyiko wa mambo mengi yanayonipa sababu ya kuendelea kujituma. Chanzo kikubwa cha motisha kwangu ni kutaka kujikuza na kujifunza. Motisha hii ya kutaka kujifunza ujuzi mpya kuboresha uwezo wangu kuwa bora zaidi kuliko jana. Kazi hunipa jukwa la kujifunza nidhamu, kupanua maarifa na kukua kitaaluma. Hiyo hunifanya nisiwe mzembe pale kazini. Pia kuwa na malengo wazi ya maisha. Mimi ninayo malengo wazi ya maisha. Hiki ni chanzo kikubwa cha motisha kazini kwangu. Ni malengo yangu ya maisha. Saa zingine huwa najiuliza mbona nafanya kazi hii. Kazi hii inanisaidia kufikiria kufikia ndoto gani. Malengo yangu yanaeza kuwa ya kuendeleza elimu, kujenga maisha bora ya familia na kujitegemea kifedha. Hii unapata ni chanzo kikubwa cha motisha pale kazini. Pia matokeo ya jitihada zangu. Ninapofanya kazi kwa bidii na kuona matokeo mazuri au mafanikio yanayo onekana. Mimi hupata furaha, fahari na motisha zaidi ya kutaka kuendelea kufanya kazi. Kutathminiwa kazini ni chanzo kikubwa cha motisha kwangu. Hii inaeza kuwa kwa njia ya pongezi, kwa njia ya kutambuliwa, kwa njia ya kuonyeshwa heshima kazini. Hata ukiambiwa pale tu hongera kwa kazi nzuri ulioifanya. Hicho ni chanzo cha kunipa motisha nije kazini kila siku. Mazingira pia yakiwa mazuri pale kazini ni motisha mi nije kazini. Unapata kwamba wakati ushirikiano ni mzuri, wakati kuna mawasiliano ya heshima, wakati kuna amani kazini. Mimi napenda kufanya kazi katika mazingara kama hayo. Nikifanya kazi kwenye mazingira yenye mvutano hofu na chuki, motisha hupungua sana. Endapo mi nafanya kazi ya maana, motisha yangu huongezeka ninapohisi kazi yangu ina mchango kwa wengine, ina maana katika jamii. Kujua kuwa kazi yangu inasaidia watu, inabadilisha maisha, hunifanya nijitume zaidi. Mshahara na usalamu wa kifedha. Ingawa si kila kitu nimekieka mbele kwa ajili ya mshahara. Mshahara hunipa uhakika wa maisha hunisaidia kutimiza mahitaji ninapohisi. Ninalipwa kwa haki na pia juhudi zangu zinathaminiwa. Motisha huongezeka. Hii hunifanya nifanye kazi hata kwa siku zisizo na hamasa. Kutaka tu kuwa mfano mwema pale kazini mi hupata motisha. Nikikumbuka watu wananiangalia nikikumbuka naeza kwa mfano mzuri. Hii hunifanya nifanye kazi kwa uadilifu na nijitume pia kwa bidii. Mara nyingi mi pia hufanya kazi na motisha pale kwa ofisi kwa kutaka kushinda changamoto. Changamoto hunipa motisha badala ya kunikatisha tamaa. Hii hunijenga kiakili na kitaaluma. Wakati mwingine mi hujipongeza mwenyewe. Ninapomalizia kazi najipongeza najitambua hata mafanikio madogo yanahesabika. Hii huniongezea kujiamini na pia hunipa motisha pale kazini. Nikigundua ya kwamba mi ni wa msaada kwa wengine motisha pia hutoka kwa wenzangu, marafiki familia. Maneno ya moyo hunijenga hunipa nguvu ya kuendelea. Nikiona maendeleo ya muda pia. Ninapojitazama nyuma na kuona nimekua, nimabadilika, nimepiga hatua. Napata motisha ya kuendelea mbele katika kazi ambayo naifanya. Pia mimi hutathmini muda. Ninajua muda hauwezi kurudi. Na ni rasilimali muhimu hiyo hunifanya nitumie mda wangu kazini kwa ufanisi mkubwa sana.